Nikiamuka asubuhi kama niko na uchomvu, uchovu kiasi, ama nimeamuka nataka tu kuchangamsha akili yangu, naeza pata kahawa. Kahawa napata nikinywaji kizuli sana, kinanisaidia sana kuweka akili yangu iwe inatilia umakini kwa majabo yenye nalofanya. Hasa kama nataka kufanya kazi, kazi nahitaji umakinifu. Kwa hivyo kama sihitaji kazi ya ama sifanyi kazi ya umakinifu, inabidi sasa nikunywe chai. Chai yenyewe huwa hainipatii hile ule msisimuko lakini najua kwamba nikikunywa chai akili yangu inatulia. Lakini haijapata ule msisimuko ama haijaweza kuchangamuka yenyewe. Nikikunywa kahawa na changamuka. Kwa hivyo inategamea siku gani, kazi ninayo fanya. Lakini naeza sema kati ya kahawa na chai napata kati nachagua moja kulingana na wakati wake. Lakini sana sana napenda kahawa kahawa iko sawa sana Hasa ikichanganywa na ndimu ama tangawizi na isiwe na maziwa Iwe ni kahawa kahawa maji, kahawa Dimu na tangawizi Lakini pade huu mwingine kama ni chai lazima iwe na maziwa na sukali Sukali kidogo isiwe mingi sana ndio, nafulaia sana sana kinywaji cha aina iyo.